Kikawaida, huwa ninaoga maramoja kwa siku, hasa asubuhi. Kuoga asubuhi, hunisaidia kuanza siku nikiwa msafi, mwenye nguvu na tayari kwa shughuli za kila siku. Ni kama njia kujianda kisaikolojia na kimwili kabla kukabiliana na majukumu ya siku. Iwe ni kazi, masomo au shughuli nyingine za kijamii. Atahivyo, kuna nyakati ambapo naweza kuoga marambili kwa siku kulingana na mazingira na hali ya siku hiyo. Kwamfano, ikiwa hali ya hewa ni ya joto sana, nimetoka kufanya kazi nzito, mazoezi au ushughuli zina zofanya ni toke jasho jingi. Basi kuoga tena jioni huwa muhimu mwili kujisikia huru na safi kabla ya kupumzika au kulala usafi wa mwili kwangu nijambo la msingi, si tu kwa afya bali pia kwa heshima binafsi na kwa watu wanaonizunguka. Sioni ulazima wa kuoga mara mingi sana bila sababu kwa sababu pia ninaelewa kuwa ngozi na mafuta yake ya asili mbayo ni muhimu kwa afya mwili. Kwa hiyo ninajaribu kuwa na uiwiano kukati ya kuoga kwa kutosha ili kudumisha usafi na afya. Lakini pia bila kupitiliza. Kijumla, ninamini kuoga siswa la idadi tu wali miwelewa mahitaji ya mwili, mazingira na mtindo wa maisha wa mtu binafsi.